Ninapata usingizi wa kutosha, ninalala kwa masaa saba au nane kila siku. Hii inanipa nishati ya kutosha, kushughulikia majukumu yangu ya kila siku. Mimi ufikiri kuwa usingizi ni muhimu sana kwa afya na mwili na akili. Kwa hivyo, ninaweka kipaumbele kulala kwa muda wa kutosha kila siku. Pia, ninajaribu kufanya mazoezi ya kupumzika kabla ya kulala. Kama vile kusoma kitabu au kusikiliza muziki laini ili kupumzisha akili yangu na kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Mazingira ya kazi ninayoyapendelea ni yale ambayo yanakuwa na utulivu na yenye tija. Hewa safi na mwanga wa kutosha wa hasili ni muhimu sana kwangu. Pia, ninapendelea mazingira ya kazi ambayo yanakuwa na fifafi ya kutosha na teknolojia ya kisasa. Hii inanipa uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi na kufikia malengo yangu. Watu wenye ushirikiano na wenye nia ya kufanya kazi pamoja pia ni muhimu sana kwangu. Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo yanakuwa na utamaduni wa kujifunza na kukua ambao watu wanaweza kujifunza na kumboresha ujuzi wao. Kwa ujumla, ninapendelea mazingira ya kazi ambayo yanakuwa na usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ambapo watu wanaweza kusawazisha majukumu yao na kazi na maisha yao ya kibinafsi.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha za muziki mara kadhaa. Tamasha la muziki ni tukio la kipekee ambalo linakusanya watu wengi pamoja ili kufurahia muziki na burudani. Mara ya kwanza, nilipokwenda kwenye tamasha la muziki, nilikuwa na msisimko mwingi, nilikuwa nimesikia habari za wasanii waliokuwa wataka kuimba, na nilikuwa na hamu ya kuwaona wakiimba moja kwa moja. Tamasha hilo lilifanyika kwenye uwanja mkubwa wa nje na kulikuwa na watu wengi sana. Nilifikia mapema ili kupata nafasi nzuri ya kuona wasanii wakliimba. Kulikuwa na hatua nyingi za kuimba na wasani wengi walikuwa wanapangwa kuimba siku hio muziki ulikuwa mzuri sana na nilifurahiab nyimbo nyingi zilizokuwa zikiimbwa. Wasani waliimba kwa nguvu na hisia na walikuwa kuwasha moto uwanja mzima. Nilipiga makapelo na kucheza pamoja na wengine na ilikuwa ni uzoefu wakipekee sana. Tamasha hilo, nilikuwa na mandhari zuri sana na kulikuwa na chakula na vinywaji vingi vya kula. Nilipata nafasi ya kujaribu vyakula vipya na kunywa vinywaji baridi. Pia nilipata nafasi ya kununua vitu vya kumbu kumbu kama vile t-shirt na poster ili kukumbuka siku hio. Kwa ujumla, tamasha hilo la muziki lilikuwa na uzoefu wakipekee sana, na nina kumbuka siku hio kwa muda mrefu, nilifurahia muziki, wasanii na mandhari na ningependa kurudia tena siku moja.

Kuboresha michakato ya kazi ni jambo muhimu sana kwa ajili ya kuongeza ufanisi na tija katika kazi hapa kuna baadhi ya njia ambazo mimi hutumia kuboresha michakato ya kazi. Kwanza, mimi hufanya uchambuzi wa michakato ya kazi iliyopo ili kubaini maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa. Hii inaniwezesha kuelewa vizuri zaidi jinsi michakato inavyofanya kazi na kubaini maeneo ambayo yanaweza kuboreshwa. Pia, mimi hutumia teknolojia mpya na zana za kisasa ili kuboresha michakato ya kazi kwa mfano. Mimi hutumia programu za usimamizi wa miradi ili kuthibiti miradi na kufuatilia maendeleo. Pia, mimi hutumia zana za mawasiliano ili kuwasiliana na wenzangu na kushirikiana kwa ufanisi zaidi. Tatu, mimi hufanya mazoezi ya kuweka malengo na vigezo vya utendaji ili kuboresha michakato ya kazi. Hii inaniwazesha kuelewa vizuri zaidi nini ninataka kufikia na jinsi ya kufikia malengo hayo nne. Mimi hufanya mazoezi ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili kuboresha michakato ya kazi. Hii inaniwezesha kuelewa vizuri zaidi jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuboresha michakato ya kazi tano mimi hufanya mazoezi ya kushirikiana na wenzangu ili kuboresha michakato ya kazi hii inaniwezesha kuelewa vizuri zaidi jinsi ya kufanya kazi pamoja na kuboresha michakato ya kazi. Sita, mimi hufanya mazoezi ya kufuatilia na kutathmini michakato ya kazi ili kuboresha michakato ya kazi hii inaniwezesha kuelewa vizuri zaidi jinsi michakato inavyofanya kazi na kubaini maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa saba mimi hufanya mazoezi ya kuwa mfumo wa kuripoti na kufuatilia maendeleo ya michakato ya kazi. Inaniwezesha kuelewa vizuri zaidi jinsi michakato inavyofanya kazi na kubaini maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa kwa ujumla kuboresha michakato ya kazi ni jambo muhimu sana kwa ajili ya kuongeza ufanisi na tija katika kazi mimi hufanya mazoezi ya kuboresha michakato ya kazi kwa kutumia teknolojia mpya, kuweka malengo, kujifunza, kushirikiana, kufuatilia na kutathmini michakato ya kazi.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni The Alchemist, cha Paulo. Kitabu hiki ni riwaya ya kifalsafa ambayo inasimulia hadithi ya kijana mchunga kondoo aliyejulikana kama Sandiango. Sandiango anandoto ya kupata hazina ya kifalme iliyofichwa mahali fulani kwenye jangwa la Misiri. Kitabu hiki kinasimulia jinsi Sandiango anavyoamua kuachana na maisha yake ya kawaida na kuanza safari ya kutafuta hazina hiyo. Anapita majaribuni na changamoto nyingi katika kutafuta hiyo msaada kutoka kwa watu wenye wanatembea njiani. Anapata hekima na maarifa mapya na anajifunza kuhusu umuhimu wa kufuata ndoto zake. Mimi hupenda kitabu hiki kwa sababu kina nifundisha kuhusu umuhimu wa kufuata ndoto zangu na kuamini katika nafsi yangu. Kinaniambia kuwa kila mtu ana kusudi maalumu maishani mwake na kwamba tunapaswa kufanya kila linalowezekana kulifikia kusudi hilo. Kitabu hiki pia kinanifundisha kuhusu umuhimu wakuamini katika mchakato wa maisha. Kina niambia kuwa maisha ni muhimu safari na kwamba tunapaswa kufurahia kila hatua ya safari hiyo. Kina niambia kuwa changamoto la na vikwazo ni sehemu ya maisha na kwamba tunapaswa kuvijua na kuvishinda. Mimi pia hupenda kitabu hiki kwa sababu kina lugha zuri na na ya kuvutia Paul wezo wa kuandika kwa njia ambayo inakufanya ahisi kama unashiriki katika hadithi hiyo. Anatumia maneno ambayo yanaweza kufanya ufikiri na kuhisi. Kwa jumla, Alchemist ni kitabu kizuri sana ambacho kina nifundisha kuhusu umuhimu wa kufuata ndoto zangu na kuamini katika nafsi yangu. Kina niambia kuwa maisha ni safari na kwamba tunapaswa kufurahia kila hatua ya safari hiyo.

Siku ya leo ni siku nzuri sana na nina wazo zuri ambalo linaweza kukusaidia kufanya siku yako iwe bora zaidi. Wazo languni kwamba unapaswa kujitolea kufanya kitu kipya leo. Kitu kipya ambacho umekua ukiogopa kufanya kwa muda mrefu lakini unajua kwamba kita kusaidia kukua na kukufanya uwebora zaidi. Kwa mfano, unawaza kujitolea kufanya mazoezi ya mwili kama vile kuenda gym au kukimbia. Unaweza kujitolea kuanza mradi mpya wakazi au kunjifunza ujuzi mpya ambao umekua ukiutaka kujifunza. Kwa kufanya kitu kipya leo, utakua unajipa nafasi ya kujifunza na kukua na utakua unajenga ujasiri wako na kujiamini. Pia utakua unajipa nafasi ya kufurahia na kujisikia vizuri kuhusuwewe mwenyewe. Kwa hiyo, ninawazo kwamba unapaswa kujitolea kufanya kitu kipya leo na kuona jinsi itaka vyo kusaidia kukua na kukufanya uwe bora zaidi. Pia, ninawazo lingine ambalo linaweza kukusaidia kufanya siku yako iwe bora zaidi. Wazo langu ni kwamba unapaswa kujitolea kufanya kitu kizuri kwa mtu mwingine leo. Kitu kama vile kumuambia rafiki yako kwamba unamwona au kumfanya jirani yako jambo zuri. Kufanya kitu kizuri kwa mtu mwingine kunaweza kukufanya uhisi vizuri kuhusu wewe mwenyewe na kunaweza kumfanya mtu mwingine ahisi vizuri pia. Kwa hivyo ninawazo kwamba unapaswa kujitolea kufanya kitu kizuri kwa mtu mwingine leo na kuona jinsi itakavyo kusaidia kufurahia siku yako.